Je? Umewaai kujiuliza kwa nini siku yako ya kuzaliwa huwa na maana zaidi kuliko siku nyingine zote za mwaka? Kwangu mimi, siku yangu ya kuzaliwa sio tu kuhusu keki au uzawali. Bali ni muda wa kushukuru, tafakari na kujipenda kidogo zaidi. Kawaida huanza siku hiyo kwa utulivu kuamka mapema. Kutulia kimoyo moyo, nikikumbuka safari nilioipitia tangu kuzaliwa hadi nilipo sasa. Hata kabla ya simu kuanza, pokea salamu, ujitenga kwa dakika chache kumshukuru mola kwa uhai na fursa nyingine kuona mwaka umpya wa maisha. Baadae, mnapoenda kusherekea kwa njia raisi, lakini ya maana sana. Kitu ingine ni chakula kizuri, nyumbani na watu wachache wa karibu. Rafiki wa dhati au familia, hakuna makelele mingi. Bali, vicheko vya ukweli na mazungumzo yanayoguza moyo, ikiwa ni kiki pia, basi iwe ni ile inayoipenda kweli kwa sababu, desturi yangu ni ile ile bali kwa furaha. Pia, ujitunza siku hiyo, huenda nikajizawadia kitu kidogo nilichokitamani kwa muda mrefu. Au pia, ujipa muda wa kupumzika, kusikiliza muziki ninaoupenda au kutembea mahali penye amani. Siku ya kujikumbusha kuwa nami ni muhimu, mwisho ya siku, huandika uwaze kuhusu malengo mapya. Kwa kuzaliwa, hunikumbusha kuwa muda ni wa thamani. Kila mwaka ni zawadi. Hivyo, nasherekea siku ya sherehe kubwa, bali kwa shukrani. Upendo pia na matumaini ya kesho iliyo bora zaidi.

Je, umewahi kujuliza ni wakati gani wa siku akili yako hufanya kazi kwa ubunifu zaidi? Ni asubuhi au ni usiku? Ubu, kwa upande wangu. Mimi ni mtu wa wa kuamka mapema. Asubuhi hunipa nguvu ya kipekee ambayo sipati kwa wakati mwingine wa siku. Napofungua macho yangu mapema dunia huwa bado kimya. Hakuna makelele mingi, hakuna misukumo mingi ya nje, ukimya hunisaidia kupanga mawazo yangu vizuri. Furahia kuona jua likichomoza taratibu, nikihisi kama siku inanipa nafasi mpya ya kuanza upya. Asubuhi hunifanya nijisikie mwenye nidhamu na matumaini. Pati huo, mapema hunisaidia kwenye kazi zinazohitaji umakini mkubwa. Kufikiri, kupanga au hata kujitafakari. Akili yangu huwa safi na mwili haujachoka. Hata kazi ngumu huonekana kuwa nyepesi. Ninapoanza nazo mapema. Hata hivyo, siwezi kukataa kuwa usiku una mvuto wake. Kwa wakati ukimya ya usiku huleta mawazo mazito na ubunifu wa kina. Kini mara nyingi, uchovu hunikuta haraka. Mwili hunikumbusha kuwa nahitaji mapumziko. Ndiyo maana ninaona kuamka mapema kunanifaa zaidi. Hunipa mwanzo mzuri wa siku, hunijenga kisaikolojia. Pia hunifanya nijisikie kama nina uthibiti wa muda wangu. Kwangu, asubuhi siyo tu mwanzo wa siku. Mwanzo wa matumaini mapya.

Je umewahi kujiuliza jinsi simu wamebadilisha kabisa namna tunavyo nunua vitu siku hizi. Kwa kweli kununua vitu kama kutumia simu imekua sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Karibu kama kawaida isiyoepukika. Nakumbuka zamani ilinibidi nitoke nyumbani nipande gari au kutembea sokoni ili kununua hata kidogo. Lakini leo nikiwa nimeketi tu au hata nimelala kitandani nafungua simu yangu nachunguza bidhaa nasoma maoni ya watu halafu nachagua nachohitaji hisia ya jambo hili ni ya maajabu rahisi ya haraka na wakati mwingine hata kusisimua nahisi kama duka lote lipo mkononi mwako. Kununua kwa simu kunanifundisha pia kuwa makini. Siangalii tu bei ubali ni ubora uaminifu wa muuzaji pia maoni ya wengine na furaha ndogo ninayopata pale ninapobofya thibitisha malipo. Halafu nianze kusubiri ujumbe wa kudhibitisha usafirishaji kusubiri kifurushi kunahisi kama kusubiri zawadi. Hata hivyo najikumbusha kila mara nisizidishe. Simu inaweza kukusawishi kununua hata usichohitaji ndio maana hujiuliza je hiki nihitaji au tamaa ya muda. Wewe je unahisi vipi unapofungua simu yako nakugundua unaweza kununua karibu kila kitu kwa kibofyo kimoja tu.

Jee umewai kujiuliza ni malengo gani unayalenga kazini ili kuboresha maisha yako na ya wengine. Kwangu mimi malengo ya kazini ni wazi na yanayo niwezesha kukua kila siku. Kwanza napenda kufanikisha kazi zangu kwa ubora wajuu. Hii inamanisha kila jukumu linalo ninalo patiwa ninatimiza kwa umakini na wakati unaofaa bila kupoteza ubora ubora kazini unathamani kwangu binafsi Wani bila changia katika mafanikio ya timu na kampuni mzima. Hili ninalengo la kujifunza na kuboresha ujuzi wangu kila siku. Kila kazi ni fursa ya kujifunza kitu kipya kugundua mbinu mpya teknolojia au uhusiano na wenzangu. Kufanya hivyo, siyo tu kupanua maarifa yangu bali kufanikisha timu yangu na mashirika ninayo nakili. Tatu, napenda kuwa na uwezo wa kuongoza au kushiriki kamilifu katika miradi ni yenye adhari chanya. Muhimu kwangu kuona kazi yangu ikitumia nguvu zake kuboresha maisha ya wateja. Timu ujamii kiujumla. Hii hufanya kila siku ya kazi iwe yenye maana na kusisimua. Na wewe je, malengo gani makuu una ya lenga kazini ili siku zako ziwe na tija na furaha.

Je, umewahi kujiuliza ni mara ngapi unachaji kifaa chako kwa siku na hilo linaonyesha nini kuhusu maisha yako ya kila siku? Upande wangu, nachaji kifaa changu angalau mara moja hadi mbili kwa siku. Asubuhi ninapoamka, simu huwa tayari imejaa chaji. Baada ya kuchajia usiku, hii hunipa amani ya akili kuanza siku bila wasiwasi. Nikijua naweza kuwasiliana, kufanya kazi na kupata taarifa bila kukatizwa. Lakini kadri siku inavyoendelea, matumizi huongezeka, kazi ujumbe, simu mitandao ya kijamii na wakati mwingine pia burudani, yote hula chaji taratibu bila hata kugundua. Kila jioni, mara nyingi nahisi betri imechomeka kama mimi mwenyewe, hapo ndipo nachukua chaja tena nakitafuta umeme kwa pumzi ya pili ya siku. Chaji kifaa kwangu kumegeuka zaidi ya kitendo cha kawaida. Kama kukumbushwa kupumzika, kuweka mambo pembeni na kujifunda. Wakati kifaa kinapata nguvu nami pia nachukua muda wa kutulia, kutafakari au hata kuzungumza na watu ana kwa ana. Kwa hivyo, sio swala la mara ngapi nachaji, bali ni kile kinachoonyesha kuwa maisha yetu ya kisasa inahitaji mizani ya teknolojia na muda wa kupumzika. Na wewe je kuchaji kifaa chako kunakuambia nini kuhusu siku zako?